Mimi kama fani wa michezo ya haswa ya mipira. Huwa nasherekea ushindi wa timu yangu kwa kuvaa jezi ama kujishirikisha katika mechi ijayo kwa kutazama. Na hapa nchini Kenya huwa nasherehekea ushindi wa timu yangu kwa kuungana pamoja na mashabiki wengine katika sherehe.

Haa, nikiwa mwanafunzi nakumbuka wakati mwingi wakati ambapo walikuwa wananisherehekea kama mwanafunzi aliyeibuka katika somo fulani au mwanafunzi bora. Iyo ni nyakati ambazo hunipa kumbu kumbu nzuri sana kwamba mimi ni mtu, shujaa na mtu ambaye anaezafanya vitu vingi.

Wazo zuri ambalo ninalo siku ya leo ni kuwa baada ya kutoka katika shughuli ambazo niko nazo niende kwanza nijifunze tena matumizi ya kutumia AI katika shughuli za kimasomo na kina katika shughuli za kufunza wanafunzi kwa vile mi ni mwalimu.